Kwanza, mimi hupenda kunywa kikombe cha chaimoto au kahawa, huku nikitazama mvua kupitia dirishani. Pia, mimi huchukua muda huu kusoma vitabu au kutazama filamu ambazo sikuwa na muda kuziona hapo awali. Mwisho, mimi huchukua muda huu kucheza na familia michezo ya mezani kama vile kadi au bao na kupiga hadithi.

Ninapofikiria kuhusu shirika langu kuna mambo mengi ninayoyapenda. Kwanza kabisa napenda mazingira ya kazi na jinsi watu wanavyo shirikiana kwa karibu kama familia moja. Kuna moyo wa kusaidiana na kila mmoja anadhaminiwa kwa mchango wake. Pia shirika langu hutoa nafasi mzuri ya kujifunza vitu vipya na kujiendeleza kitaaluma.

Mimi hupendelea sana chakula chenye ladha ya viungo na ukali kiasi. Napenda ladha ninayo changanya chumvi, pilipili na limau kwa sababu inafanya chakula kiwe na ladha ya kipekee na ya kusisimua. Kwa mfano, mimi hufurahia sana kula samaki au kuku aliewekwa viungo, vizuri vya asili kama kitungu na tangawizi.

Chumba ninachokipenda zaidi nyumbani ni chumba changu cha kulala. Ninakipenda hasa kwa sababu ni mahali penye utulivu ambapo penye naweza kupumzika baada ya siku ndefu. Humo ndani naweza kusoma vitabu, kusikiliza muziki au kulala vizuri. Ni sehemu yangu ya asili ambapo najisikia huru kabisa.

Mimi naidhamini sana kazi ya uwalimu. Walimu ndio msingi wa kila taaluma nyingine duniani hii ni kwa sababu wao hutoa maarifa kwa watoto na vijana. Wanatufundisha jinsi ya kusoma, kuandika na kuwa raia mwema. Kwangu mimi, mwalimu ni mtu muhimu sana. Anayejenga mustakabali ya taifa letu.

Mimi hupenda kula aina mbalimbali za mboga kwa sababu ni muhimu sana kwa afya ya mwili na hutoa virutubisho vingi. Mboga ninazozipenda zaidi ni mchicha sukumawiki na kabichi kwa sababu ni rahisi kuzipata na nitamu sana zikipikwa kwa viungo vizuri. Kila siku mimi huhakikisha huwa, ninaongeza mboga kwenye mlo wangu ili iwe wakati wa mchana ili kuimarisha kinga yangu ya mwili.

Kwa kawaida, mimi huwa nakaa macho hadi saa tano au saa sita hivi usiku. Kwa kawaida, mimi huwa nakaa macho hadi saa tano au saa sita hivi usiku. Napenda utulivu wa usiku kwa sababu hakuna kelele nyingi jambo ambalo lina nisaidia kutafakari na kupanga mipango yangu ya siku inayofu.

Ndiyo, mimi napenda sana mziki wabjadi kwa sababu ni kioo cha utamaduni na asili yetu. Muziki hii unanikumbusha mbali na unanipa hisia ya fahari kuhusu mizizi yangu napenda sana jinsi vyombo vya asili kama ngoma na zeze vinavyotumika kutoa sauti ya kipekee ambayo huwezi pata kwenye muziki wa kisasa.

Mimi hufurahia sana kutumia muda bora na familia yangu kwa sababu tunapenda kufanya mambo mengi pamoja kila mwisho wa wiki tunapenda kula chakula cha mchana pamoja nyumbani huku tukizungumza na kucheka. Wakati mwingine sisi huenda matembezini kwenye bustani au kuangalia filamu nzuri usiku tukiwa tumeketi sebuleni.